Unasomea wapi habari mtandaoni? Kwa kusoma habari kuna vile kama Facebook, kama kuna pia tovuti ambazo huwa zinapitishe ujumbe, kama vile Twitter, kama vile hata WhatsApp, kama vile hata kwa barua pepe, hata pia kwa, hata pia kwa runinga zote mpaka YouTube yote inapatikana.

Unafanya nini kuongeza uzalishaji wako? Hapo kwa kufanya nini nimekuwa nikikama kufanya kazi, ili kujikimu kimaisha, pamoja na hata kufanya kazi hizi za mtandaoni. Kama vile ambavyo Facebook, pamoja na YouTube, huwa zinalipa. Izo ndio zile huwa ninafanya pamoja tena kwa kusoma, kunifunza, ndiposa niwezekujua mambo mengi na hata kufanya mambo ambayo itakuwa ya manufaa. Siku zangu za usoni.